Kwa maoni yangu, Cristiano Ronaldo ni mmocha wa mchesaji bora kabisa duniani. Amechesa katika filabu fikubwa kwa kama Manchester United, Real Madrid, Chufenders na pia timu ya dhaifa ya Ureno na amefanikiwa sana. Napenda Ronaldo kwa sababu ya pidii yake nidhamu na kuchituma. Hata paada ya kufanikiwa sana, bado anaendelea kufanya kasi kwa pidii na kuchithahidi kuwa bora kila siku. Dion nakumbuka mcheso waligi ya mbingwa alipofunga mapao matatu dithi ya Athletico Madrid akiwa chofenders. Alikuwa mcheso wa kushangasa alionyesha uweso wake mkubwa na moyo wa kutokata tamaa Ronaldo anaujusi mwingi kama file kufunga mapao kwa kichwa na miguu yote miwili. Kasi kubwa ngufu na uwezo nzuri wa kubika mipira ya hadhabu. Pia hana akili ya mcheso na uwezo wa kuongosa wenzake. Ninapo muona Ronaldo akijesa na isi furaha mzizimuko na motisha ananifanya niamini kuwa kwa kufanya kasi kwa bidii na kuchiamini. Mtu hanaweza kufikia ndoto sake. Kama.

Naipenda kasi ya ukulima. Ukulima una umuhimu mkubwa sana katika maisha ya binadamu na maendeleo ya jamii. Hapa jine? Ni baadhi ya umuhimu wake. Kutoa chakula. Ukulima hutupatia chakula kama mahindi, mchele, viazi mboga na matunda ambavyo ni muhimu kwa maisha ya binadamu. Chanzo cha ajira. Watu wengi hupata ajira kupitia shughuli za kilimo kama wakulima wafugaji na wafanyakazi wa mashamba. Huongeza kipato, mazao ya kilimo huzwa na kuwapatia wakulima taifa kipato huchangia maendeleo ya viwanda malighafi nyingi za viwanda hutokana na kilimo. Kama pamba kwa nguo na miwa kwa sukari. Huimarisha uchumi wa nchi, kilimo huchangia pato la taifa na biashara ya nje kupitia mauzo ya mazao nje ya nchi huifadhi mazingira kilimo bora husaidia kutunza ardhi na mazingira ikiwa kinazingatia njia sahihi za kilimo. Huakikisha usalama wa chakula. Kilimo husaidia kuhakikisha kuwa jamii ina chakula cha kutosha wakati wote.

Mimi napenda kuchora sana na kupaka rangi kuchora ni shuguli inayo nipa furaha kubwa na kunifanya nijisikie huru kiakili. Kila ninaposhika kalamu benseli hau rangi na hisi kama ninaingia katika ulemwengu wangu mwenyewe wa mawaso na ubunivu kupitia kuchora ninaweza kuonyesha mambo ninayoyaona nayoifikiria na ata hisia sangu bila maneno. Kuchora unisaidia kutumia muda wangu vizuri hasa wakati wamapumsiko nikiwa nyumbani badala la kufanya mambo ya siyo na mana na chukua kuchora kwa sababu unifanya nichifunze mambo mapya kila siku. Napenda kuchora bicha, sawatu, wanyama, mti, nyumba na masingira yanayo nisunguka. Wakati wakupaka rangi napenda kuchanganya rangi tofaudi hili kufanya mchoro wangu uwe wa kufutia na wenye uzuri wa kipeke. Mbali na kunifuraisha kuchora unisaidia kukusa kipachi changu na kuniongezea kuchiamini. Watu wanapo wuona mchoro wangu na kuzivu. Naamasika saidi kuendelea kuchifunza na kuboresha uwezo wangu wa kuchora pia kuchora unifundisha ufumilifu na umakini kwa sababu mchoro mzuri huitaji muda na juhudi. Kuchumbla kujora nisehemu muimu ya maisha yangu, ni kibachi ni nacho kibenda na ni nacho kitamine kukie, endelesa saidi siku huzoni.

Ndiyo, napenda hesapu. Napenda hesapu kwa sababu nisomo muimu sana katika maisha ya kila siku. Hesapu hunisaidia kufikiri kwa kina kwa haraka na kwa usahihi. Kupidia hesapu na chifunsa kutatua matatiso mbalimbali na kufanya maamusi sahihi. Hesapu sina umuimu mkubwa kwa maisha sana. Hutumika katika mambo mengi kama kwa hesapu fedha, kubanga matumisi, kubima muda, urefu na usito. Bia hutumika katika masoma mengine kama sayanzi, biashara na teknolochia, bila hesabu maisha yangekua magumu zana. Saidi ya hayo, hesabu hunifundisha nidhamu, fumilifu na umakini kwa sababu kila swali itaji kufikiri na kufuata hutua hatua sahii. Ninapo fanikiwa kutatua suwali la hesabu na jisikia furaha na kujiamini saidi. Kwa hujumla, nabenda hesabu kwa sababu unichenga kielimu na unisaidia kujiandaa kwa maisha ya sasa na ya badae.

Utotoni nilikuwa napenda sana mcheso wa kuiga maisha halisi. Nilifurahia kuchifanya mtu mzima mwenye machukumu kama file mzasi mfanyabiashara au mfanyakasi wa ovisini. Mara nyingi nilikuwa nachukua fitu fya nyumbani kama fiti fichiko hau makaratasi na kufitumia kama fifaa fya kasi sangu sa kufikirika. Nilichenga ofisi hau duka langu mwenyewe na kuansa kupanga siku yangu kana kwamba ninaratipa kamili ya kasi. Nilipenda sana mcheso huo kwa sababu ulinifanya nitumie ubunifu wangu na kunifanya naisi kama niko kwenye dunia ya watu wasima. Nilichifunza kusungumza na wensangu kama tunafyo waona watu wakifanya. Kugawana machukumu na hata kutatua migogoro midogo midogo iliyotokea wakati wa mcheso. Wakati mwingine nilijifanya naenda kasini asubui narudi chioni au nahudumia watecha wangu kwa uaminifu mkubwa. Mcheso huu ulinifanya kufahamu maisha kwa mtasamo mpana saidi nikiwa mdogo. Ulinifundisha kuwachipika, kushirikiana na wengine na kuthamini kasi mbali mbali. Sinasofanywa na watu wasima. Hadi leo, ninapotafakari utotoni mwangu, kumbukwa kwa furaha jinsi mcheso wakuiga, maisha alisi ulifio fukua sehemu muhimu ya ukuachi wangu, na ulifio saidia kunichenga kuwa mtu, ninayewesa kuwasa, kubanga na kuwache.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ninaamini ni haki yangu ya msingi na pia wajibu wangu kama raia. Ninapojiandikisha na kushiriki katika uchaguzi, ninaisi natoa sauti yangu katika maamuzi ya nayoathiri maisha yangu, familia yangu na jamii kwa jumla. Kupiga kura hunipa nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika uongozi, nchi na kuchagua, viongozi ninaowamini kuwakilisha maslahi yetu. Kwangu mimi, umuhimu wa kupiga kura unaanza na ukweli kwamba ni njia ya amani ya kuleta mabadiliko. Badala ya kulalamika bila kuchukua hatua ninapotumia kura yangu ninaonyesha msimamo wangu kuhusu mwelekeo ninaotaka nchi au jamii yangu ichukue. Kura yangu hata kama ni moja tu huungana na kura za wengine na kwa pamoja kuamua hatima ya uongozi. Hilo hunifanya nahisi kuwa sehemu muhimu ya demokrasia sio mtazamaji tu. Kupiga kura pia unanipa nafasi ya kuwajibisa viongozi ninapochukua kiongozi ninajua nina haki ya kudai uwajibikaji kwa ahadi walizotoa wakati wa kampeni. Ikiwa hawatimizi majukumu yao nina fursa ya kutumia kura yangu tena kuchagua mtu mwingine hivyo, kura yangu inakua chombo cha kuwahimiza viongozi kufanya kazi kwa bidii na kwa uadilifu. Zaidi ya hayo, napiga kura kwa heshima ya wale waliopigania haki hii kabla yangu. Ninapotambua historia ya mapambano ya kidemokrasia, ninaona kupiga kura kama njia ya kudhamini, juhudi zao na kuendeleza msingi ya uhuru na usawa. Pia ninapiga kura hili kuwa mfano mzuri kwa vijana na vizazi vijafyo, kuwaonyesha kuwa ushiriki wa raia na muhimu na una mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii. Kwa ujumla, kupiga kura kwangu si tukio la kawaida tu, bali ni tendo lenye maana mkubwa, ni ishara ya uawajibikaji, sauti na matumaini ya mustakabali bora. Kila ninapopiga kura ninahisi ninachangia kujenga jamii yenye haki uwazi na maendeleo kwa ajili ya watu.

Napenda kutembea sehemu zenye utulivu uzuri w ahazina na fursa ya kujifunza kitu kipya kila ninapofika. Mara nyingi ninavutiwa sana na maeneo ya asili kama vile milima misitu mabonde na maeneo ya karibu na maji kama mfugwe au mito. Ninapokuwa sehemu kama hizi nahisi akili yangu inapata pumziko na moyo wangu unajaa amani. Kutembea kwenye masingira ya kijani hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina. Kupumua hewa safi na kujitenga kidogo na kelele sa maisha ya kila siku. Pia napenda sana kutembea katika miji yenye historia na utamaduni wa pekee kipeke. Ninapofika sihemu mpya ufurahia kutembea mitaani kutazamu michengo ya zamani masoko ya kienyeji na kuona jinsi watu wanavyoishi maisha yao ya kila siku. Hapo ndipo najifunza mila desturi na hata vyakula vipya. Kutembea mjini unipa hisia ya kuunganishwa na watu, kunifanya nione tofauti na kufanana kwa maisha yetu kama binadamu. Zaidi ya hayo napenda kutemea vijijini kwa sababu ya unyenyekevu na ukaribu na watu wao. Kijijini napata nafasi ya kuona maisha yasio na haraka. Kushuhudia shughuli za kilimo kusikiliza hadithi za wazee na kufurahia vyakula vya asili. Kutembea sehemu kama hizi hunikumbusha masisi ya maisha na kunifanya kudhamini vitu vidogo ambavyo mara nyingi hupuswa thamani. Wakati mwingine napenda kutembea pekee yangu ili nijitambue, zaidi, nipange mawazo yangu na nijitafakari, safari za aina hii hunisaidia kujijua, kutambua malengo yangu na kupata motisha mpya. Lakini pia napenda kutembea na marafiki au familia kwa sababu kushirikiana safari huleta furaha vicheko na kumbukumbu sisizo sahaulika. Kwa ujumla, napenda kutembea sehemu tofauti tofauti kwa sababu kila mahali kuna haditi yake, mafunzo yake na hisia zake. Kutembea kwangu si itu kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, bali ni safari ya kujifunza, kujiburudisha na kuguza mtazamo wangu kuhusu dunia na maisha kwa jumla.

Ndiyo nafaa miwani na ninaona ni kitu muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Miwani yangu si chombo cha kuona vizuri. Bali ni pia ni sehemu ya kulinda macho yangu na kuhakikisha ninaendelea kufanya mambo. Niliyoyaona kwa usahihi. Kwa sababu macho yangu yanaweza kuwa na udhaifu fulani wa kuona mahali au karibu. Miwani hufanya tofauti kubwa. Ninapofaa miwani yangu dunia inakuwa wasi. Ndiyo ni kila kitu kwa wazi na ninaweza kusoma. Kuandika kuendesha gari au kufanya kazi nyingine bila tatizo. Kwa nafsi yangu, umuhimu wa miwani hauna kipimo inanisaidia kushughulikia shughuli zangu za kila siku kwa usahihi na kuwa usalama. Mfano, ninapokuwa kazini na shuleni miwani hufanya niwe na makini zaidi kwa sababu si hitaji kuchanganya macho yangu au kujaribu kuona kitu kwa nguvu. Hii inapungusa uchovu wa macho na kunifanya nijisikie vizuri kimwili au kisaikolojia zaidi ya hayo miwani hufanya pia nijisikie vizuri nikihisia kwa kuwa ninapowaona wengine wanaivaa miwani ama kuiona kama kimpengele cha mtindo. Miwani yangu hunipa hali ya kujiamini na ata kuonyesha utu wangu. Hii ni faida kubwa kwa maisha yangu ya kijamii, kwani ninapohisi vizuri na kuonekana vizuri husababisha hisia chanya kwa watu wengine pia. Kwa kifupi navaa miwani kwa sababu ni chombo cha kuona, kinga ya macho na kionyeshi cha mtindo wangu. Ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku ambayo siwezi kuachana nayo, kwani hufanya kila kitu kiwe rahisi salama na furaha zaidi.